Chakula cha jadi ninachokipenda sana ni ugali na mboga za kienyeji kama skuma wiki au kunde. Hasa ukiwa umeandaliwa vizuri, ugali hunikumbusha nyumbani na maisha za kijamii na mboga za kenyeji zina ladha ya asili na hushibisha. Nikiongeza nyama au samaki wa kukaanga mlo huo unakuwa kamili kabisa.

Leo hali ya hewa ni wastani. Kuna mawingu kiasi na jua linachomoza mara kwa mara. Joto sikali sana wala baridi. Kwa hiyo inahisi kuwa ya kupendeza. Nimevaa nguo nyepesi kama tishati na suruali ya kawaida. Kwa sababu hakuna baridi. Napenda aina hii ya hali ya hewa kwa kuwa inahuruhusu kufanya shughuli bila usumbufu. Inanifanya nitake kutoka inje kidogo kutembea au kumaliza shughuli za kila siku kwa utulivu.

Ndiyo, napenda kuoga maji ya moto, hasa asubuhi na wakati wa baridi. Maji ya moto hunisaidia kuamka vizuri, kulegeza misuli na kuondoa uchovu wa mwili. Pia hunipa muda wa kutulia na kupanga mawazo kabla ya siku kuanza. Jioni, kuoga maji ya moto hunisaidia kupumzika na kujiandaa kwa usingizi mzuri. Hata hivyo, siku zikiwa na joto kali maji ya kawaida yanatosha zaidi.

Ninaweka malengo ya kila mwezi kwa kuanza kwa kuelewa majukumu yangu makuu kazini. Kisha naangalia kile kinachopaswa kufikiwa ndani ya mwezi huu na kukigawanya katika malengo madogo yanayopimika. Huwa naweka muda wa kukamilisha kila lengo na kujiwekea vipaumbele. Pia kujidhamini kila wiki ili kuhakikisha niko kwenye mistari sahihi na kurekebisha pale ninapohitajika.

Ninaona sera ya maadili na uwajibikaji kuwa muhimu sana. Inasaidia kuweka mipaka na tabia kazini. Inalinda heshima kati ya wafanyikazi na inahakikisha kazi imefanywa kwa udhai uadilifu. Pia hujenga imani kati ya kampuni, wafanyikazi na wateja. Jambo ambalo husaidia kampuni kudumu na kufanya kazi kwa utulivu.

Napenda kuchora na kupaka rangi. Hii hunisaidia kuonyesha ubunifu wangu na kupumzika akili baada ya kazi au shule. Napenda kuchora picha ndogo ndogo za mantari au vitu vya kila siku. Na wakati mgini napaka rangi ilikuipa uhai na mvuto zaidi. Hii hunijia nzuri ya kujieleza na kupumzika.

Kinywaji nachokipenda zaidi ni chai ya rangi, yenye asili kidogo, napenda kwa sababu hunipa nguvu na hunifanya nitulie wakati wa mapumziko. Kila asubuhi huwa nachafulia kikombe kidogo kabla ya kuanza kazi. Nilijifunza kupenda chai hii kutoka kwa familia yangu na kila nikinywa najisikia raha na kuanza siku kwa mtazamu mzuri.

Mimi huwa na sherehekea siku kuu kwa kuwa na wakati mzuri na familia au marafiki. Mara nyingi tunakula pamoja chakula maalum, kucheka na kubadilishana zawadi au salamu. Pia napenda kutumia muda kutafakari na kuzingatia maana ya siku hiyo. Hii hunifanya nijisikie furaha na kushiriki mshikamano na pamoja na wengine.

Napendelea zaidi kunyoa. Hunifanya nijisikie nadhifu na mwepesi, haza kazini au ninapokuwa na shugli nyingi. Pia ni rahisi kuitunza kuliko ndevu na inanipa mwonekano niliouzoea. Hata hivyo, wakati mungine, ndevu uweza kufaa kulingana na mtindo au tukio.

Mara nyingi hupata habari kupitia mtandao wa habari kama vile tovuti za habari, mtandao ya kijamii na baathi ya abbs za habari. Hii hupitia televisheni na redio mara kwa mara ilikubaki na habari za haraka. Hii hunisaidia kuwa na taarifa sahihi na za saa kuhusu matukio yanayotokea hapa nyumbani na duniani.

Mara nyingi huboresha michakato ya kazi kwa kutadmini hatuwa za kila jambu, kuona nisehemu gani zinaweza kurahihishwa na kutumia zana au mbinu umpya ili kufanya kazi kuwa rahisi na haraka. Pia huchukua mda kushauriana na wenzangu ili kupata maoni na kujifunza kutokana kwa kosa ili michakato ijayo iwebora.

Moja ya hekima kubwa niliojifunza maishani ni kwamba ukua muvumilivu na kujifunza kutokana na makosa ni muhimu zaidi kuliko kukimbilia mafanikio, maisha hayako na haraka na kila changamoto ni fursa kujua zaidi kuhusu wewe mwenyewe na wengine. Pia nimejifunza kuwa na kueshimu wengine kushirikiana kuleta matokeo bora kuliku kufanya kitu peke yako.

Asubuhi napenda kunywa chai ya kawaida yenye chumvi kidogo au kahawa kwa kawaida. Hii huniamsha pole pole na kunipa nguvu ya kuanza siku. Pia napenda kushirikisha na chakula kidogo cha asubuhi kama mkate au matunda. Kinywaji hiki kinanifanya nihisi macho yamefufuka na moyo wangu uko tayari kwa kazi na shughuli za siku.

Ndiyo, mara kwa mara hutoa sadaka au michango. Hii hunisaidia kusaidia wale wanaohitaji na kushirikisha wengine kwa furaha kidogo ya kila siku. Pia hunifundisha kutoa bila matarajio ya kurudishiwa. Na kwa kunifanya nijisikie vizuri kia kili na kiroho. Nijambo ndogo lakini linaweza kuleta mabadiliko makubwa kwa jamii.

Napenda kutumia muda na rafiki zangu kwa mazungumzo ya kawaida, kucheka na kushiriki chakula au kinywaji. Wakati mngine tunatoka matembezini, tunatazama mechi au filamu pamoja. Kilicho muhimu zaidi kwangu ni ile hali ya uhuru na uaminifu. Inayonifanya muda wetu uwe wakufrahisha na wamaana.

Kwa kawaida huangalia baruapepe mara kathaa kwa siku. Labda asubuhi nikianza shughuli wakati wa mchana na jioni kabla ya kufunga kazi. Sipendi kuangalia kila dakika kwa sababu inaweza kunikatia kazi. Najaribu kuwa naratiba maalum ili nisikose ujumbe muhimu lakini pia nibaki makini na majukumu yangu.

Ninawakaribisha wafanyikazi kwa kuwaonyesha ukarimu na tabasamu wanapofika. Kisha kuwapa maelekezo ya msingi juu ya mazingira na taratibu za kazi. Mara nyingi pia hujumuisha mazungumzo madogo ili wawe na hisia ya kustarehe na kujumuika haraka. Hii hunisaidia kuunda mazingira mazuri ya kazi na kuondoa hofu au mkanganyiko wa mwanzo.

Mara nyingi wikendi napenda kupumzika na kufanya shuguli zenye furaha kwa kawaida napanga muda wa familia na marafiki. Tukipiga pamoja. Pia napenda kutumia muda wa kujipumzisha kama kusoma vitabu au kutazama filamu. Wakati mwingine napenda pia kufanya mazoezi au kutembea nje ili kuboresha mwili na akili.

Mafanikio ya binafsi nadhani yanayo dhirika kazini ni pale unapokamilisha kazi kwa ubora na wakati. Kwa mfano kuleta miradi mizuri uliopangwa vizuri na kusaidia timu kufanikisha lengo fulani. Pia kujifunza ujuzi mpya na kuutumia kukamilivu kazini ni mafanikio kwa binafsi. Haya yananipa hisia ya kuridhika na kuongeza motisha kuendelea kufanya kazi nzuri.

Mimi ni mtu wakuwahi. Napenda kupanga muda wangu mapema na kuanza mambo bila pressure. Hio najihisi mtulivu na nina nafasi ya kukagua kila kitu kabla kuendelea. Kuwahi kuna nisaidia pia kuwa na nidhamu na kufanya kazi kwa mpangilio nzuri kila siku.

Mimi napenda wazo wa muandishi wa vitabu wa fantasy J.K. Rowling. Nilipenda kitabu chakecha Harry Potter kwa sababu kilinifanya ningeingia kwenye dunia ya ajabu na nilipenda muusika Harry kwa ujasiri wake Nilijifunza kutoka kwake kuhuzu uvumilivu na urafiki ujasiri kutokata tamaa ningependa kusoma vitabu vingine vya muandishi huyu.

Mimi napenda kusherekea mwaka mpya kwa kukaa na familia au marafiki. Tunapanga chakula kizuri, kucheka, kuzungumza, kuhusu mwaka umpia. Wakati mungine tunangaa taa za sherehe na kuimba pamoja. Napenda hisia ya furaha na matumaini wakati wa saa inaposogea kwa shiria mwaka umpia. Ni wakati mzuri wa kuanza upya na kuishi kwa shawuku.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni wakati nilipofikia lengo nililokuwa nimejiwekelea kwa muda mrefu. Ilikuwa baada juhudi nyingi kujifunza kutokana na makosa na kutokata tamaa. Tukio hilo linifundisha kujiamini zaidi na kuelewa kuwa subira na nidhamu huleta matokio bora.

Mimi napendelea mfumo wa Android naupenda kwa sababu unarahishia kufanya kila kitu kama kutumia apps mbalimbali, kurekebisha mipangilio na kubadilisha simu kulingana na mahitaji yangu. Pia unaweza kutumia Android kwa urahisi pamoja na vifaa vingeni kama kompyuta. Na, saa za smart napenda jinzi unavyorahisisha maisha ya kila siku.

Napendelea kuwasiliana na watu kwa mazungumzo ya ana kwa ana au kwa simu, hasa pale mambo ya napohitaji kueleweka vizuri, kwa ujumbe mfupi au taarifa za haraka natumia maandishi kama whatsapp au barua pepe. Njia inayochagua kutegemea hali mtu anayezungumza naye na umuhimu wa ujumbe.

Napowashugulikia wateja kwanza nasikiliza kwa umakini ili kuelewa tatizo au ombi lao, kisha nawasiliana nao kwa heshima na kwa wazi, nikihakikisha wanaridhika na huduma. Pia, najitahidi kusaidia haraka na kufuatilia hatua za ziada zinapohitajika. Hii inasaidia kujenga waminivu na wateja kurudi tena.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni uweke, uwekaji, wa wazi na usahihi, hii inamaanisha kuhakikisha ujumbe, unafikisha kanjia rahisi, kueleweka bila mchanganyikio, pia kusikiliza kwa makini ni muhimu, kuelewa maoni maswali na malalamiko ya wenzako au wateja.

Napendelea kuenda hospitali angalau mara moja au mbili kwa mwaka kwa ukaguzi wa kawaida Hii ni muhimu ili kugundua matatizo ya afya mapema na kuhakikisha kila kitu kiko sawa Pia wakati mwingine ninaenda zaidi ikiwa kuna dalili ya ugonjwa au tatizo lolote Ziara hizi hunifanya nijiskie salama na kunipa amani akili kuhusu afya yangu.

Napenda harufu ya kahawa mpya iliyopikwa asubuhi. Harufu hiyo hunifanya nijisikie macho ya kuanza siku kwa furaha. Pia napenda harufu ya maua kama maua ya waridi au jasmini. Kwani hunifanya nijisikie mtulivu na amani. Harufu hizi hunifanya mazingira karibu yangu kuwa mazingira mazuri na hunipa motisha.

Nashugulikia wateja kwa kutueleza heshima na kuelewa mahitaji yao. Kwanza nasikiliza kwa makini kile wanachosema. Kisha ninauliza maswali ya wazi ili kuhakikisha ninaelewa tatizo au ombi lao. Baada yake ninatoa suluhisho au mwongozo wazi nikiwa na subira na ukaribu. Lengo ni kuhakikisha wateja wanaridhika na kupata huduma bora.